Ninapendelea sana chakula chanye ladha ya viungo vidogo. Si kali sana lakini chenye harufu nzuri na utamu wa halisi. Ninapenda chakula ambacho kina mchanganiko wa lava. Kama kitoweo chenye nyanya, vitunguu na viungo kama pilipili hoho na bizari. Ladha hiyo, inachangamsha ulimi bila kuumiza. Pia, ninapenda vyakula vyenye chumvi wastani na mafuta kidogo. Chakula kilichopikwa vizuri na viungo vya asili kinanipatia raha mingi. Kinanipatia raha mingi kuliko kile chenye vitu vingi vya kuongeza vyakula vya kukaanga na pilipili kali sana sio rafiki kwangu iNgawa wakati mwingine ninajaribu kidogo kwa ladha tu. Lakini kwa ujumla ninapendelea sana chakula ambacho ni rahisi kwa tumbo na chenye ladha ya nyumbani. Kitu kingine kia kinacho, ninachokipenda sana ni chakula chenye utamu wa asili mwishoni. Kama ndizi au tembe baada ya mlo. Sipendelei pilipili zenye sukari nyingi. Lakini matunda au bezati nyepesi inaniridhisha.

Mufanikio, mafanikio ambayo nilio thamini sana kazini ni wakati nilipokuwa nikiongoza mradi ya mbao ulikua ume shindikana kabla hata nianze. Mradi hiyo ulikua ume chelewa sana na timu ilikua ime choka na sio na hamu. Wote walikuwa wamejaa hasira na hawakuwamini kwamba mradi unaweza kufanikiwa. Wa kubwa wangu waliniita na wakanipa jukumu la kunisaidia lisitoe moto. Badala kuwalaumu au kuwakuonyesha hasira, niliamua kuanza kwa kusikiliza kila mmoja wao. Nilitaka kujua tatizo lao halisi. Na nijue walikokuwa wakikosea. Walihisi wameji ona vibejwa na walichoitaji kufanikiwa. Badala kuzungumza nao tukigawanya kazi kubwa kwa lenye wasiwasi katika sehemu ndogo ndogo, nzuri kutekeleza. Nilionyesha kuwa mimi niko tayari kufanya kazi ngeli na nilikuwa nikifanya baadhi ya kazi nguli zao wakati wao wakipumzika kidogo au wakati wa changamoto kwao. Mara tu tukaanza kupata mafanikio madogo kama kukamilisha sehemu moja kwa wakati hamu ikarudi kwenye timu. Watu walianza kusaidiana na kufraia kazi tena. Mwishowe tukakamilisha mradi wakati na hata kupokea mteja mmoja ambaye lifurahi na matokeo. Kwa mafanikio haya nilipongezwa na wakubwa wangu lakini kitu kilicho nifunza ni kuthamini zaidi ni kuwa uongozi sio kuwa juu ya watu bali kuwa pamoja nao ni kuwasikiliza kuwapa moyo na kuwaonyesha njia kufanya kazi pamoja.

Chakula ninacho kipenda zaidi, kula jioni ni wali wa maharage, hasaa maharage yaliyopikwa kwa mchuzi wa nazi. Kila baada ya siku ndefu shughuli, chakula hiki kinatuliza na kuniweka sawa. Sio chakula cha kupendeza sana, lakini kina ladhaa ya kikwetu na inanikumbusha nyumbani. Napenda kuliwa pamoja na kachumbari ya ndimu na matango ili iongezee vitamini. Inapokula wali wa maharage nahisi kama nimepumzika vizuri na mwili wangu unapata nguvu ya kutosha kwa ajili ya kesho.

Na tabia ya watu inayonichukiza zaidi, ni ya mtu ambaye anajibu simu yako akiwa pamoja na wengine. Kuna kitu cha kusisitisha kuhusu kuongea na mtu na kusikia sauti za watu wengine kwenye mkongamano au kujibu swali yako kwa umakini mdogo. Inanifanya nihisi kama mazungumzo yetu hayana umuhimu wake. Na kama mimi sio dhamani kwa ajili ya muda wake. Ninamini kuwa mazungumzo ya moja kwa moja yanahitaji heshima na uwepo. Ikiwa mtu anatengeneza muda wa kuzungumza nawe anapaswa kutoa hisia zake zote. Kufanya hivyo ni onyo na kuheshimu wengine na muda wao.